Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine nukujifahamu Kujidhamani na kuwa mvumulivu na safari ya maisha maisha hayana mstari ilio nyooka. Yana milima na mabonde mafanikio na changamoto ni muhimu mtu ajue kuwa kushindwa au kukosea sio mwisho wa safari Bali ni sehemu ya kujifunza na kukuwa Kwanza kwa kujifahamu na kujipenda E ningependa kuambia mtu aweze kutambua uwezo wake, vipaji vyake na pia uthaifu wake asijilinganishe sana na wengine kwa sababu kila mtu ana safari yake mwenyewe Pia ningesema kuwa kuwa na malengo lakini pia awe tayari kubadilika kuwa na ndoto na mipango ni jambo jema lakini maisha yanaweza kuletea mabadiliko yasiotarajiwa Pia ningesema kumshauri awe na thamini, muda na nidhamu muda ni rasimari ambayo hairejei Ningependa kumwambia atumie muda kufanya mambo yenye maana, kujifunza na kufanya kazi kwa bidii.

Ninaandaa reporti za kazi kwa mpangilio na umakini, eeh nalewa madhumuni ya reporti, naji eeh najitambua ni kwa nani reporti na lengwa, na inatarajiwa kujibu maswali gani, iwe ni tarifa ya mandeleo, datimini ya kazi au mapendikezo. Pili miu kusanya na kuchambua tarifa kusanya data kutoka vyanzo usikia kama kumkumbu za kazi takuimu maoni ya wateja na wafanyikazi wenzangu baada hapo na chambua tarifa hizo ili kubaini mafanikio changamoto na muelekeo jumla kazi Napanga muundo wa ripoti kabla kuandika mara nyingi uhjumuisha semu eeeh kama utangulizi malengo na mbinu zilizo tuumika eee Ninaandika kwa lugha raisi na yaa kitaaluma, najiepusha na maneno magumu ya sio lazima. Pia natumianga sentensi fupifupi na zilizo wazi Pia nakagua na kuwairi reporti usoma upya kurekebisha makosa kisarufi kuhakikisha taarifa ni sahii ee mwisho nawasilisha reporti kwa wakati na kwanjia inayofaa.

Ya shukuli yangu ya kupendeza ni kusoma na kujifunza mambo mapya napenda sana kutumia mda wangu kuelewa vitu vipya Iwe ni kuhusu sayansi, fasihi, historia, teknolojia, au study wa maisha kusoma kunanipa fraha ya kiakili, kunapanua mtazamo wangu na kunisaidia kuelewa dunia kwa undani zaidi Pia napenda kuandika na kuelewa mawazo yangu Hii inaweza kuwa kuandika ripoti makala au hata maelezo ya msaada kwa wengine shuguli hii hunisaidia kupanga mawazo yangu vizuri kuboresha ujuzi wa mawasiliano na kutoa msaada wenye maana kwa watu wengine Napenda kushirikiana na wengine katika mradi au kazi ya pamoja Napata fraa kuona timu ikishirikiana changamoto zikitatuliwa na malengo kufanikishwa kwa juudi za pamoja Kwa ufupi ee shuguli yangu ni kupendezwa na lile linalo changanya ujifunzaji ubunifu na ushirikiano.